Swali lako unasema unajifrahisha vipi wakati wa furaha. Wakati wa furaha huwa najifurahisha vipi napenda kusikiliza nyimbo ambao nazipenda. Alafu, kutoka, kujitoa out. Kwenda sehemu ya kukula chakula ambacho nakipendelea zaidi. Kukaa mwenyewe na kula chakula kizuri. Ndio vitu ambavyo napenda pia na kusikiliza muziki mzuri. Kuwa na furaha napenda kuwa hivo kuwa mwenyewe na kufurahia mwenyewe. Kusikiliza muziki, kujitoa out kula chakula, nikiwa mwenyewe, nikaondoka, ile hali ya kuwa mwenyewe na kula chakula ninachokipenda bila kubugudhiwa na mtu na kusikiliza muziki ambao naupenda. Ndio vitu ambavyo napenda kufanya nikiwa na furaha.